Ningependa kuona jamii yangu ina mshikamano zaidi, ambapo watu wanajali sio tu maisha yao binafsi bali pia ya jirani zao. Naota kuona vijana wakipewa nafasi ya mwelekeo, wazee wakiheshimiwa na mazungumzo yakitumika kutatua tofauti badala ya lawama. Ukikaa ukifikiria maendeleo ya kweli si majengo marefu tu ni pale mtu anapohisi anathamani na sauti yake inasikika.

Mimi napenda kufanya mazoezi asubuhi. Kuna hisia ya nguvu na mwendo unaujitokeza mwilini mzima baada ya kupumzika usiku. Na pia unanisaidia kuanza siku kwa akili safi na furaha kidogo. Mara nyingine nikaona jioni inaeza kuwa nzuri pia hasa pale unapohitaji kutulia na kuondoa msongo wa kazi. Lakini asubuhi ni wakati wangu wa kuwa na hai kabisa.

Mchana mara nyingi nakula chakula kilicho rahisi lakini chenye nguvu. Kama wali na nyama kidogo au samaki pamoja na mboga napenda pia chakula chenye rangi na ladha na zo jumuika. Ili niwe na nguvu na nikue makini hadi mwisho wa siku kwa kweli chakula cha mchana sio tu kujaza tumbo bali pia ni kupanua nishati na furaha kidogo kwenye mchana.

Kiandaa ripoti za kazi, huanza kwa kukaa kimya kidogo ni pange mawazo yangu. Naangalia kilicho fanyika, changamoto na matokeo halisi, alafu na vipanga kwa mtiririko unaoeleweka. Napenda kuandika kwa luga raisi, lakini yenye mahana. Ili anayesoma asiangaike. Kwangu ripoti nzuri ni kama simulizi fupi ya kazi, inaeleza uhalisi bila kupambana kupita kiasi.

Napendelea zaidi mwanga wa kati. Mwanga mkali sana unichosha macho na mawazo. Hasaa nikikaa kwa muda mrefu. Mwanga wa kati unanipa utulivu, unanisaidia kuzingatia na pia kufanya mazingira yajisikie ya karibu zaidi. Ni kama jioni tulivu, mwanga haupigi kelele lakini unatosha kukuongoza vizuri.

Napenda sana kutumia muda wa kawaida na familia yangu. Tunaweza kupika pamoja, tukicheka huku kila mtu akisimulia siku yake. Au kukaa tu jioni, tukizungumza bila haraka. Kuna nyakati pia za matembezi mafupi, au kushiriki chai, mambo raisi lakini enye uzito.

Kwa kweli, kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kupiga pasi nguo. Inahitaji muda na subira nyingi alafu joto inakuwa kali asa mchana mara nyingi unahisi umeimaliza. Alafu unaona bado kuna shati moja pembeni. Lakini naifanya hivo tu nikijiambia ni sehemu ya maisha ya kila siku.

Ninapo shugulikia wateja, uanza kwa kuwasikiliza kwa makini kabisa. Mara nyingi mtu anataka kwanza haeleweke kabla ya kutatuliwa tatizo. Ninajaribu kuzungumza kwa utulivu, kwa heshima na kwa luga rahisi, hata kama hali ni ngumu. Nilijifunza kwa kuwa, ukimpa mtu muda na moyo wa kweli, hata changa mokto kubwa, zinaweza kuisha kwa maelewano.

Ndiyo, mara nyingine napenda kurudi ujana kidogo. Hasa kumbuka michezo tuliyoicheza na marafiki au nyakati tulizokuwa huru bila wasiwasi lakini pia, najua kila kitu kilichopita kilileta mafundisho yake. Hivyo siwezi kurudi kabisa. Ningependa tu kuchukua furaha na utulivu wa wakati huo na kuijumulisha kwenye maisha yangu ya sasa.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kuanza kupumzika kidogo kusikiliza si rahisi kuzungumza huku hisia zikiwa juu. Hivyo nakaa kimya nikijaribu kuelewa upande wao. Kisha hujaribu kuzungumza kwa utulivu kuelewa mawazo yangu bila kudhuru mtu mwingine na kutafuta suluhisho la pande zote. Mara nyingi, subira na heshima ndizo zinazozalisha amani zaidi kuliko maneno makali.

Ndio, niliwai kulima na ilikuwa uzoefu wa kipekee sana. Nilijifunza kuwa kila kitu kinachokua kinahitaji uvumilivu na utunzaji. Kama mbegu ndogo ikipandwa na maji na jua taratibu huanza kuibuka. Hapo nilihisi uhusiano na asili na furaha ndogo ya kuona matunda au boga zikikuwa kwa nguvu. Kulima kwangu sio tu kazi bali ni somo la maisha.